Ninauwianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuweka mipaka kazi wazi kati ya muda wa kazi na muda wangu binafsi. Ninapanga ratiba yangu mapema ili kuhakikisha kazi muhimu zinakamilika kwa wakati na baanda ya kazi najitahidi kupumzika, kufanya mazoezi au kutumia muda na familia na marafiki. Pia hujitahidi kuepuka kubeba kazi nyumbani sana hili kulinda afya na akili mwili. Njambo linalonisaidia kuwa na tija, kazini na furaha katika maisha yangu ya.

Ndiyo napenda kwenda pwani. Napenda mazingira yake ya utulivu, upepo mwanana na sauti ya mawimbi ya bahari ambayo hunifanya nijisikie nimepumzika Pia pwani ni mahali pazuri pa kutafakari kutembea ufukweni au kufurahia jua. Inasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurudi nikiwa na nguvu mpya.

Mara nyingi nikiamka jambo la kwanza ni kujipanga kiakili kwa kuangalia siku yangu itakua aje na nini kinaitajika kufanya Kisha nachukua muda mfupi kunywa maji ili kuanza siku vizuri kuhusu kiamsha kinywa napendela kitu chepesi kama chai au kahawa na labda kitafuno kitafunwa vidogo sio lazima kiwe chakula kizito ili mrandi kinanipa nguvu ya kwanza siku Ningependa kuamuka mapema karibu saa kumi na mbili au au kumi na mbili na nusu asubui kwa sababu asubui uwa na utulivu wa muda na kupanga mawazo kabla ya kuanza kazi ni muhimu kupanga vipao mbele kuangalia ujumbe muhimu na kujiagikishia kuwa niko tayari kwa siku kwa ujumla nahisi vizuri kuhusu subuhi ni mwanza umpia na fasi ya kufanya mnambo vizuri zaidi kuliko jana.